Majirani wangu ninaoishi nao ni wa familia. Tumekuwa tumeishi nao kama asilimia ya miaka kumi na miwili. Na uhusiano mwetu umekuwa ni mwema sana kwa sababu tumekuwa tukisaidiana kwa njia tofauti. Kama mwingine anapokuwa chini, anasaidia mwingine kurudi alipokuwa.

Nyumbani huwa kwanukia vizuri kwa sababu ni mahali mtu anapokuwa anapaamini. Mahali kwetu ni panapatikana kwenye kikuyu na humo kwa sasa hivi kuna baridi inayokithiri mipaka na inafanya hii eneo liwe na baridi sana.